Mwandishi wa vitabu ambaye nilimpenda zaidi ingawaje kwa sasa ni Marehemu, alitwa Ken Walibora. Aliandika vitabu katha wakatha na vitabu vyake vili nielimisha na pia kunitia motisha ajabu.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni aina moja peremende. Peremende hili utengenezwa ugaibuni. Lakini haipatikani sana katika bara la Afrika. Nilipolionja nilikuwa tamu ajabu na nililipenda sana.

Hili kukamilisha kazi kwa wakati mara nyingi mimi huwa na ratiba na nina hakikisha kwamba nimefuata ratiba hilo jinzi ipasavyo. Na ikiwa kuna jambo ambalo ningumu basi ninalifanyia utafiti na kulifahamu vyema.